Mimi ninapendelea suruali kwa sababu suruali ni vazi ambalo kuvaliwana wanaume wengi hasa kama mimi ambaye mimi ni mtu wa kiume pia suruali hunisaidia kulinda ngozi yangu dhidi ya majeraha na hali tofauti ya pia suruali ina maana kitaluma kwa sababu inapendekezwa katika mazingira ys kazi ilikuonyesha utaalam.

Mimi hushambulia tatizo kazini kwa kujithamini ili kuelewa tatizo na chanzo chake. Mimi pia huwasiliana na wenzangu na viongozi kuhusu tatizo hilo. Mimi pia hutafuta suluhisho kwa kufanya urafuji na pendekezo la suluhisho kisha mimi pia hushiriki wafanyakazi pamoja na timu ili kupata amani na msaada. Mimi pia hujifunza kwa kuchukua mafunzo kutozana uzoefu ili kuepuka kurudiwa.